Kwa kawaida mimi napenda kuenda sinema mara nne kwa mwezi Iyo ni kumaanisha kuwa kila wikendi hasaa siku ya jumamosi naenda kwenye sinema, kutazama video pamoja na mpenzi wangu Tunaenda kule, tatazama video, kutunafurahia ndiposa tumalize wikendi yetu vema Kwa sababu wiki nzima tunakuwa tumechoka ya kutosha.